Wakati nina po kuwa na msongo wa kazi, ujaribu kwanza kutulia na kupanga upya majukumu yangu. Upumua kwa kina ili kupungu za mawazo na kujipa utulivu wa akili. Kisha uandika kazi zote zinazoi tajika kufanyika na kuzipanga kulingana na kipa umbele. Pia ujaribu kuchukua mapumziko mafupi kama kutembea kidogo au kunywa maji ili kureje shanguvu. Ikiweze kana uomba usaidizi au ushauri kutoka kwa wafanya kazi wenzangu. Baada ya kazi, mimi ujitenga na msongo kwa kusikiliza muziki au kupu mzika nyumbani. Njia hizi uni saidia kuthibiti msongo na kuongeza ufanisi kazini.

Ndiyo, napenda kuendesha baisikeli kwa sababu ni njia nzuri ya kufanya mazoezi na kufurahia mazingira. Kuendesha baisikeli unisaidia kuimarisha afya ya mwili, hasa miguu na moyo, bila kuchosha sana kama mazoizi mengine. Pia huni pa nafasi ya kupumzika akili na kupunguza msongo wa mawazo, hasa ni napoendesha katika maeneo yenye hewa safi. Napenda kuendesha baisikeli asubui au jioni wakati hali ya hewa ni tulivu. Mbali na afya, baisikeli husaidia kusafiri umbali mifupa kwa haraka na kwa gharama nafuu. Nishughuli, nina yoifurahia sana.

Ninahimiza ushirikiano katika timu kwa kujenga mazingira ya heshima, kuaminiana na mawasiliano wazi. Kuhakikisha kila mwanatimu anapewa nafasi ya kutoa maoni na kusikilizwa bila kubaguliwa. Pia hugawa majukumu kwa haki kulingana na uwezo wa kila mtu ili kila mmoja ajisikie kuthaminiwa. Nina hamasisha kufanya kazi pamoja badala ya kushindana na kutatua changamoto kwa mazungumzo ya pamoja. Kutoa mrejesho chanya na kutambua mchango wa wengine huongeza ari ya kazi. Vile vile huandaa mkutano ya mara kwa mara ili kujadili maendeleo na kuboresha mahusiano ya kikazi ndani ya timu.

Napenda chai zaidi kuliko kahawa. Chai hunipa utulivu na faraja hasa ninapoinywa asubuhi au ujioni baada ya siku ndefu. Napenda chai ya maziwa iliyo na sukari kiasi kwa sababu ina ladha laini na hunipa nguvu bila kunifanya nihisi wasiwasi kama kahawa. Pia chai hunisaidia kuanza siku, taratibu na kwa mtazamo mzuri. Wakati wa baridi au mvua, chai hunipa joto na kunifanya nijisikie vizuri. Ingawa kahawa ina wapenzi wake, mimi huchagua chai kwa sababu ya ladha yake, harufu yake na athari yake tulivu kwa mwili na akili.

Ndiyo, mimi hufuata matukio ya kimataifa kwa sababu hunisaidia kuelewa yanayoendelea duniani na jinsi yanavyoweza kuathiri inchi yangu na maisha ya kila siku. Hupata habari kupitia runinga, redio, magazeti na mitandao ya kijamii. Hufuatilia matukio kama siyasa, uchumi, afya na mazingira, hunipanua mawazo na kunifanya nijue tamaduni na changamoto za mataifa mengine. Pia hunisaidia kushiriki mijadala kwa uelewa mpana na kutoa maoni yenye msingi. Kwa ujumla kufuatilia matukio ya kimataifa, hunifanya nijisikie kwa sehemu ya dunia moja inayounganishwa na mambo yanayotokea kila siku.

Mara nyingi wikendi, napenda kupumzika na kufurahia muda wangu wa bure. Upenda kutumia wakati huo na familia au marafiki, tukicheka, kuzungumza au kushiriki shuguli za starehe. Pia upenda kufanya shuguli za kibinafsi kama kusoma vitabu, kwangalia filamu au kusikiliza muziki. Wakati mwngine ufanya mazoize kama kutembea, kuendesha baiskeli au kwenda kwenye michezo ili kudumisha afya. Pia napanga wiki ijayo, kupanga majukumu na kuandaa muda wa shule au kazi. Weekendi ni muda wangu wa kujiburudisha, kujipatia nguvu na kupunguza msongo wa kazi au shule.

Mara nyingi, mimi hufanya mazoezi ya asubuhi badala ya jioni. Maanake asubuhi mwli wangu umepumzika na nishati ipo nyingi. Jambo linalonifanya niwe na nguvu za kufanya mazoezi kwa ufanisi. Mimi hupenda kutembea, kukimbia kidogo au kufanya mazoezi ya nyumbani kama yoga au kunyoosha misuli. Mazoezi ya asubuhi hunisaidia kuamka, kuongeza mtiririko wa damu na kuanza siku kwa mtazamo chanya. Pia hunisaidia kudumisha afya na nguvu za mwili. Baada ya mazoezi, mimi hupumzika kidogo na kisha kuanza shughuli za kazi.

Ndio, nimewahi kutembelea ziwa na muto mara kadhaa na kila mara ni uzoefu mzuri sana. Napenda kuangalia maji yakiwa safi na tulivu, huku ni kisikia sauti ya maji kipita. Jambo linalonipa utulivu wakili. Mara nyingi ufanya shughuli kama kuogelea kidogo, kuendesha mashua au kuteleza kwenye maji. Pia upenda kupumzika kando ya mto au ziwa ni kifurai ya upepo na manthari ya asili. Kutembelea ziwa au mto, kunanifanya nijisikia karibu na mazingira, kupumzika, kutoka kelele za mji na kuunda, kumbu kumbu nzuri za furaha na amani.

Kumbu kumbu ya kutisha niliyonayo ni ile ya tukio la ajali ndogo ya gari nilishudia wakati ni kiwa njiani. Nili hisihofu sana kuona magari ya kikaribiana kwa kasi na watu wakikimbia ilikuepuka ajali. Hali hio ilinibadilisha utulivu wangu na kunifanya nijue jinsi maisha ni hatari maramoja. Ingawa hakuna aliyejeiruhiwa, vibaya sana, kumbu kumbu hiyo ilinifanya kuwa makini zaidi barabarani na kushukuru usalama wangu.

Napenda kusoma vitabu vya hadithi za kusisimua na elimu kwa sababu hunifundisha na pia kuniburudisha. Vitabu vya hadithi za kusisimua hunifanya niwe na hamu ya kujua kinachotokea huku vikiendeleza uwezo wangu wa kufikiria kwa undani na kuota mawazo mapya. Pia napenda vitabu vya historia au utafiti kwa sababu hunipanua uelewa wangu kuhusu dunia, tamaduni tofauti na matukio ya zamani. Kusoma vita hivi kunanifanya nijisikie nikiwa na maarifa mapya, kunipanua mtazamo na kunisaidia kuwa makini zaidi. Kila kitabu hufunguwa dirisha jipya la elimu na burudani kwa wakati mmoja.